Mimi napenda kufanya kazi na wengine kuliko kufanya kazi pekee yangu. Kushirikiana na wenzangu kunanisaidia kubadilisha mawazo, kupata suluisho bora kwa changamoto na kufanikisha kazi kwa haraka zaidi. Kila mtu katika timu ana ujuzi wake na nguvu zake. Na kushirikiana kunaleta matukio mazuri zaidi kuliko kazi ya mtu moja. Pia napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu hunifundisha umulivu. Mwasiliano na jinsi ya kushirikiana bila migongano. Wakati tunaposhirikiana vizuri, kazi huwa ya kufurahisha na tunajifunza mengi kutoka kwa kila moja. Kwa ujumla kufanya kazi na wengine, kunanifanya, nijisikie sehemu ya timu, kunanipa, motisha na kunisaidia kuwa bora katika kazi zangu.

Mimi hutumia programu kadhaa mara nyingi kulingana na mahitaji yangu ya kila siku kwa mfano penda kutumia programu ya mawasiliano kama WhatsApp na Messenger. Kwa sababu zinanisaidia kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu kwa haraka na kwa uraisi. Pia napenda kutumia programu za kielimu na kazi kama Microsoft Word, Google Drive Ambazo hunisaidia kuhifadhi nyaraka. Kufanya kazi za shule au kazi na kushirikiana na wengine. Zaidi ya hayo wakati mwingine mimi hutumia programu za burudani kama YouTube ama Spotify. Kupumzika au kujiburudisha.

Mimi napendelea mazingira ya kazi tulio safi na yenye mpangilio mzuri. Nikiwa kwenye mazingira kama haya ninakuwa na urahisi wa kuzingatia majukumu yangu na kufanya kazi kwa ubunifu na ufanisi zaidi. Hali nzuri hii ya mwanga hewa safi na eneo lisilo na kelele fanya nifanye kazi nikiwa mtulivu na mwenye motisha. Pia napenda mazingira ya kazi ambapo kuna ushirikiano na heshima kati ya wenzangu. Hii inasaidia kushirikiana kwa urahisi, pata msaada, unapohitaji na kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa jumla mazingira ya kazi ninayopendalea ni yale yanayosaidia kuwa na amani ya akili kuongeza ufanisi na kutoa furaha ya kufanya kazi kila siku.

Mimi huwasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na ushirikiano. Kila siku ninajitahidi kuzungumza kwa uwazi ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake vizuri na tunashirikiana kufanikisha kazi kwa ufanisi. Pia ninapenda kusikiliza mawazo na maoni ya wenzangu. Kwani kila mmoja ana uzoefu na njia zake yake ya kufanikisha mambo. Kushirikiana kwa njia hii kunaleta suluhisho bora na kufanya kazi iwe rahisi yenye furaha. Zaidi ya hayo mara nyingi tunatumia mawasiliano ya kikundi kama mikutano au ujumbe. Kazi ili kuhakikisha kila mtu anashirikishwa kwa ujumla. Jinsi ninavyowasiliana na wafanyi kazi wenzangu hufanya kazi yetu kuwa na ufanisi heshima na unyenyekevu na kunajenga uhusiano mzuri kazini.

Simu yangu, mimi huitumia zaidi kwa mawasiliano. Mara nyingi inapiga simu kutuma ujumbe au kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp na kuzungumusa na familia marafiki na wenzangu kazini. Simu hunisaidia kuwasiliana haraka na kwa urahisi hasa ninapokuwa mbali na wale ninaowajali. Zaidi ya mawasiliano pia napenda kutumia simu yangu kwa ajili ya kujifunza na burudani. Mara nyingine, mimi hutumia interneti kusoma, kutazama video, za kielimu, au kusikiliza muziki, mimi kupumzika baada ya siku ndefu. Ingawa mara nyingine napumzika bila simu bila simu kwa jumla simu yangu ni chombo muhimu kwangu kwa kuwasilia napata taarifa na burudani ya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu, kutembea hunisaidia kuwa na afya bora, kupumua hewa safi na kufurahia mandhari ya asili. Mara nyingi, napenda kutembea katika bustani, mbuga au kando ya mtaa. Kwani, kunanipa nafasi ya kupumzika na kufikiria mambo kwa utulivu pia kutembea kunanisaidia kuondoa msongo wa mawazo kunifanya nijiskie mwenye furaha na amani ya akili wakati mwingine napenda kutembea na marafiki au familia. Kwani hufanya tukutane kucheka na kushirikiana. Kwa hivyo kutembea kwa miguu ni jambo ninayopenda sana kwa sababu husaidia kiafya kuniridhisha kihisia kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Sina shauku ya kupiga picha. Kwa kweli, mimi ni mtu anayeogopa kamera. Hivyo kupiga picha ni jambo ambalo mara nyingi, hunifanya nijisikie hofu au kutokua na raha. Mara nyingi napendelea kuepuka kamera au kushiriki katika picha za pamoja kwa sababu nahisi kuwa macho yangu yanalengwa na mara nyingine huwa siezi kuonyesha hisia kwa urahisi. Hata hivyo, naelewa kwamba kupiga picha ni njia nzuri ya kukumbuka kumbukumbu na kushirikiana na familia au marafiki. Kwa hiyo, mara nyingine napendelea kuwa nyuma ya kamera au kushirikiana kwa njia nyingine bila kuonekana kwenye picha. Kwa ujumla ingawa sipendi kupiga picha na jaribu kupata njia na kushirikiana na wengine bila kuikabili hofu yangu na bado kufurahia kumbukumbu hizo kwa njia nyingine.